Napenda hali ya hewa tulivu yanye utulivu kwa sababu inafanya nijisikie amani na faraja hali hio hali hio ya hewa mara nyingi huwa. Ni jua laini na upepo mdogo sana jambo linalofanya kuwa rahisi kutembea kusoma au kufurahia muda wa nje bila hisia ya kero. Wakati wa hali ya hewa tulivu, mwili na akili hujitulia na ninaweza kufanya kazi, kujifunza au kupumzika kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hapo, hali ya hewa tulivu hufanya mazingira yawe ya wazi zaidi kama vile mvua miti miti na wanyama na kunipa fursa ya kushirikiana na uzuri wa mazingira kwa amani. Kwa kifupi, hali ya hewa tulivu ni nzuri kwa akili na mwili hisia ikifanya siku iwe na furaha na yenye kutulia.

Kazini mabadiliko ni jambo la kawaida na nimejifunza kuwa ni muhimu kuyakubali na kuyashugulikia kwa kilu wazi. Kwanza ninapo kabiliana na mabadiliko napendelea kuyaelewa sababu na malengo ya mabadiliko haya. Kujua ni kwa nini mabadiliko yanafanywa. Kuna nisaidia kuyakubali kwa urahisi na kupanga jinsi ya kuyatekeleza bila wasiwasi. Pili, napenda kuwa na mpangilio mbadala. Mabadiliko mara nyingine huleta changamoto au kazi mpya. Hivyo ni muhimu kuwa tayari na njia mbadala ya kufanya kazi au kushugulikia matatizo yanayo weza kutokea hii hufanya mabadiliko yachukuwe kama kikwazo mbali kama fursa ya kujifunza na kuboresha utenda kazi. Zaidi ya hapo kuwasiliana na wenzangu ni muhimu sana kushirikiana na kupata maoni au msaada kutoka kwa wengine. Kusaidiana kuna punguza hofu au mukanganyiko unaweza kuletwa na mabadiliko. Hii pia husaidia kuunda timu yenye mshikamano na yenye ufanisi kwa ni kila mtu anahisi kushirikishwa. Mwisho napendelea kubadilika kwa hatua dogo dogo badala ya haraka sana. Hii inasaidia kuya tumia mabadiliko kwa ufanisi kuzingatia maelekeo maelezo na kuepuka makosa. Kwa jumla kushirikisha mwadiliko kunahitaji uvumilivu mpagilio na mawasiliona mazuri na njia ya kuendeleza maendeleo binafsi na mafanikio ya kazi.

Mimi nafua nguo mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizovaa na shughuli nilizovanya. Kwa kawaida nguo zinazotumika kila siku kama fulana suruali au soksi. Hupanga pamoja na nguo za michezo au mapambo kisha kufuliwa pamoja. Napendelea kufua mara kwa mara ili nguo zisikusanyike. Pia kuhakikisha zimebaki safi na zikiwa na harufu mzuri. Pia kufua mara kwa mara kunasaidia kudumisha usafi na wa nguo kwani nguo zinasafishwa mara kwa mara zinaweza kukauka na kubadilika kwa haraka. Kwa kifupi. Najaribu kupanga muda wangu vizuri ili nguo zifanyike usafi mara kwa mara bila kuchanganyika na kazi zingina za nyumbani.

Ninapofurahia kuwa nyumbani. Hupenda kufanya mambo yanayonipa utulivu na faraja ya moyo mara nyingi napumzika kwanza. Labda kukaa kimya au kulala kidogo ili kuondoa uchofu wa siku. Pia hupenda kusikiza muziki ninaopenda kwa sababu hubadilisha hali ya hisia kunifanya nijisikie huru. Wakati mwingine, huangalia filamu au vipindi vinavyochekesha au kunipa mafunzo fulani. Nikiwa nyumbani na nikiwa na furaha napenda pia kushughulika na mambo madogo kama kupanga chupa kusafisha au kuandaa chakula ninachokipenda. Haya, hunipa hisia ya kuridhika na kunifanya nijione nipo katika mazingira yangu salama. Nikiwa nina muda hujifunza kitu kipya mtandaoni kusoma au kufikiria mipango au ya baadaye, kwa ujumla kuwa nyumbani hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe kupumzika kiakili na kufurahia amani bila shinikizo la nje.

Napenda zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti. Sababu kubwa ni kwamba habari mtandaoni zinapatikana papo hapo na mara nyingi zinapewa sahihisho za haraka. Jambo ambalo linahakikisha kufuatilia matukio ya hivi karibuni. Zaidi na hayo mtandaoni kuna vyanzo vingi vya habari kutoka makala za kina hadi video za taarifa ambavyo huongeza uelewano na kutoa mitazamo tofauti kulingana na hisia au tukio hata hivyo lazima kuwa makini na vianzo vya habari ili kuepuka habari zisizo sahihi.

Napenda zaidi chai kuliko kahawa. Chai hunipa utulivu na hunifanya nijisikie nipo sawa. Hasa asubuhi au jioni baada ya siku defu. Napenda ladha yake laini na harufu yake ya kuvutia. Na pia inanisaidia kupumzika pia kunipa msisimko mkubwa kama kahawa mara nyingi hunipa nafasi ya kutafakari au kuzungumza na watu karibu kwa utulivu. Ndiyo maana chai imekuwa kinywaji ninachokipenda zaidi.